Napanga kazi zangu kwa kuziandika chini na naangalia ni gani ya dharura sana ama iko na umuhimu kuliko zingine. Ama pia ni gani inahitaji muda mrefu na inahitaji kufanywa haraka. Baada ya hiyo naangalia ni gani naweza anza nayo tena naandika kwa kitabu kazi yenye naweza anza nayo zenye naweza si za dharura na si ya muhimu.

Napenda mkate wa aina ya chapati. Ambao tunaupika kutumia unga. Tunauita unga wa ngano. Mkate huandaliwa kwa kutumia maji moto. Unatumia ngano. Chumvi. Ama pia unaweza tumia sukari. Tena unaweka hiyo ngano. Unaitayarisha. Tena unaikanda vizuri. Unainyorosha kwa vidunde vidunde za circle. Tena unaweka kwa pan na unaipika.

Napenda keki ya aina ya Black Forest. Black Forest ni keki isiyo na cream mingi. Na ini ilio ilio laini na ni tamu zaidi. Black Forest pia ni keki isiyo na madoido mingi pia. Lakini ni keki inayoandaliwa kwa utaratibu ni inakuwa na ladha yake tofauti kulingana na zingine.